Siku ya kuzaliwa ni siku muhimu sana. Mimi binafsi nimezaliwa mwezi wa novemba tarehe nane. Napenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa nikiwa na familia yangu na rafiki zangu. Huwa naruhusu rafiki zangu kusherehekea kwa njia ya kuweka na kueneza picha zangu kwenye mtandao. Na pia napenda kusherehekea nikiwa nyumbani na siku hio ya kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa huwa naandaa vyakula kadhaa ninavyovipenda kama vile chapati, wali, kuku na hata nyama. Siku ya kuzaliwa pia napenda kusherehekea kwa njia ya kutafakari na kufikiria umbali ambao mungu ameniwezesha kufika. Huwa naangalia kama nimetimiza malengo yangu ya mwaka ulio pita na kama bado sijatimiza, huwa nahakikisha kuwa nimiweka malengo mapya na kukamilisha yale malengo ambayo sikutimiza mwaka uliopita. Huwa kwa siku yangu ya kuzaliwa huwa nasherehekea kwa njia ya kununua keki, kwa vile bado sijajua jinsi ya kupika au kutengeneza keki. Kwa hivyo huwa nanunua naita marafiki wangu wa karibu pamoja na familia kama vile dada zangu waje tusherehekee kwa pamoja. Pia njia nyingine ambayo huwa nasherehekea ni kwa kuweka picha zangu kwenye mtandao, ili wenzangu wajue kwamba siku hiyo ni siku yangu muhimu ya kumshukuru mungu kwa umbali ambayo amenileta.